Ulifanya nini asubuhi hii? Asubuhi hii niliamka mapema saa kumi na mbili. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kujipanga na kujiandaa kwa siku. Kwa chakula cha asubuhi nilikula mkate na chai baadae nilianza siku yangu na kufanya kazi zangu za kawaida. Kwa ujumla nilihisi nikiwa na nguvu na tayari kukabiliana na majukumu ya siku.

Je, unapenda kupiga chombo cha mziki? Ndio, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu hunisaidia kujieleza na kupumzika. Napenda hasa vyombo vya pekusheni au kinanda kwa sababu ni rahisi kwanza na hunipa furaha. Mziki huniunganisha na hisia zangu na mara nyingine hunisaidia kushirikiana na marafiki.

Lugha gani ungependa kujifunza. Ungependa kujifunza kijerumani kwa sababu ni lugha nzuri, yenye historia na utamaduni wa kipekee kujua kijerumani utanisaidia kuwasiliana na watu zaidi kufurahia filamu muziki na fasihi yao, na pia kunaweza kunifungua fursa za kazi au kusafiri katika nchi zinazo zungumuza kijerumani.

Unapendelea shati au t-shati? Napendelea kuvaa shati kuliko t-shati kwa sababu shati linaonekana nadhifu na linafaa katika kazi au sherehe pia linaweza kuwa na mitindo tofauti na rangi nzuri ambazo hunifanya nijsikievizuri. Hata hivyo kwa shughuli zisizo rasmi au nyumbani, mara nyingine napenda kuvaa tishati kwa urahisi na raha.

Je umewai kuenda maonyesho ya sanaa? Ndiyo nimewai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa mara kadhaa napenda kuona kazi za sanaa kama picha michoro na skabti kwa sababu hunipa msukumo na hunifundisha mambo mapya pia hufungua akili yangu na kunisaidia kuthamini ubunifu wa watu wengine.

Unafanya nini kushirikiana na timu Kushirikiana na timu, unapanga majukumu vizuri nasikiliza mawazo ya wenzangu na kutoa msaada pale inapo hitajika pia huwa nafanya mikutano au mazungumzo ya pamoja, ili kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo.

Unapigia picha mara ngapi mara mingi huwa napigia picha mara chache tu hasa wakati kuna tukio maalumu au mandhari mazuri napenda kuhifadhi kumbu kumbu kwa picha za familia mara fiki na matukio muhimu wakati mwingine pia huwa anapigia picha za asili au mandhari ya mji kwa sababu hunifrahisha na kunikumbusha ya kumbukumbu nzuri.

Mchezaji gani wa michezo unayempenda mchezaji ninayempenda ni Lionel Messi kwa sababu ni mchezaji mwenye ujuzi mkobwa nidhamu na pia huwa anafanya mchezo kuwa ya kuvutia napenda jinsi pia anavyocheza kiakili kushirikisha wenzake na kutoa matokeo bora kwa timu yake